Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mzigo mingi nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mpango ni mengi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha. Nikikosa kusahau chochote.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

Nina njaa sana, jee nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, ninaviuma, vyazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahia. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni mzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.